Asubuhi ya leo niliamka mapema takribani saa kumi na moja alfajiri. Niliamka mapema kwa sababu napenda kuanza siku yangu nikiwa mtulivu na nikiwa na muda wa kupanga mambo yangu vizuri kabla ya shughuli za siku kuanza. Baada ya kuamka, kitu cha kwanza nilicho fanya ni kumshukuru Mungu kwa kunilinda usiku na kunipa uhai wa siku mpya. Kisha nilijisafisha, nikaosha uso na kujipanga na nikapanga kitanda changu hii, hunisaidia kuanza siku nikiwa na nidhamu na akili ilio tayari kufanya kazi. Kwa chakula cha asubuhi nilikula kiamshakinywa, chepesi, lakini chenye afya. Nilichukua chai moto na mkate na chakula rahisi kilicho nipa nguvu na kuanza siku. Ninaamini kufungua kinywa ni muhimu kwa sababu hunipa nguvu na hunisaidia kuzingatia kazi yangu vizuri. Baada ya hapo nilijiandaa kwa kazi na kuanza shughuli zangu za siku, nilikagua ratiba yangu na nikapanga vipaumbele na kuhakikisha najua ninacho paswa kufanya. Hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka kuchanganyikiwa. Kwa ujumla najihisi vizuri na mwenye matumaini asubuhi, nilikuwa na amani, moyoni, nguvu na mtazamo chanya siku ilio kuwa mbele yangu. Kuanza siku kwa mpangilio hunipa motisha na kufanya kazi kwa bidii, kutimiza malengo yangu. Kwa kumalizia asubuhi yangu ilikuwa ya utulivu, mpangilio na shukran. Ninaamini jinzi tunavyo anza asubuhi huathiri siku njema. Hivyo maana napenda kuanza siku yangu kwa nidhamu. Kwa nidamu na mawazo chanya.